Ndiyo, napenda kujaribu teknolojia mpya. Hasa, kama inamanufaa, kama kuna nzuli, napenda kujaribu kuona kama inamanufaa, kuona kama naweza nekaitumia, kwa jairi ya kunivusha, mahali moja kuenda sehemu nyingine kwa hiyo. Napenda kujaribu teknoloji ya mpya.

Napenda kuzungumuza kuhusu siasa, kwanza na amini siasa ni maisha Kwa hiyo, lazima nizungumuze siasa Kwa sababu katika kuzungumuza siasa, napata kutoa mawazo yangu Napenda kuzungumuza kuhusu siasa, kwanza na amini siasa ni maisha Kwa hiyo, lazima nizungumuza siasa Kwa sababu katika kuzungumuza siasa, napata kutoa mawazo yangu mawazo yangu wamboni na hisi ambayo na zani ya leza ya kasaidia taifalangu Kwa hiyo, napenda siyasa, na amini siyasa ni moja katia.

Kwa siku na jitahidi kunywa maji angalau litamoja na nusu, kwa hiyo na amini maji ni uhai na amini maji pia yanasaidia mzungu kwa damu, damu isiwe nzito, nisije nikapata magonjwa ya plesha kwa hiyo, kwa siku najitahidi angalau maji ninywe litamoja, kwenda juu.

Mazoezi yangu ya kila siku nayo fanya mimi ni kukimbia na kimbia kila siku wa asubui nikiamka asubui na kimbia na amka mapema saa kumi na moja alfajiri na kimbia umbali labda wa mita mia ni kwa wiki nafanya mara tatu Wakati ambo napenda kufanya ni alfajiri asubui na jihisi vizuri na kuwa mwili uko imara zaidi Nikimaiza kufanya mazoezi.

Jioni kabla ya kulala kwanza ninasoma vitabu, nasoma kitabu, page yata angapi, nasoma biblia, na meditate, natafakari siku nzima, napata kinywaji, nakula chakula, then na lala, izo ndo activity ambazo, izo ndo shughuli ambazo nazifanya kabla sija lala.

Somo la sayansi mimi ninalolipenda zaidi ni bioloji. Bioloji ni moja kati ya somo ambalo lilikuwa tamu sana. Na nilikuwa napenda kuwa daktari wa mwili wa binadamu. Kwa hiyo nilikuwa napenda kusoma bioloji kwa sababu ndio kule ndio mwili ulikuwa unaelezewa. Kule ndio wadudu kama bakteria, parasitoloji, virusi wanaelezewa zaidi. Kwa hilo ni moja kati ya somo nilikuwa na.

Wazo zuri nililonalo kwa siku ya leo, ninatamani nipate fedha, nipate mtaji, kama milioni tano sita, nataka kuanzisha shamba, shamba la miti, nataka kuanza kulima miti, miti ya aina ya mipaina, na miti ambayo inatengeneza nguzo za umeme, ambao baada ya mitano, baada ya miaka mitano mbele, itanipa fedha nyingi.

Natumia simu yangu kwa ajili ya kuwasiliana zaidi. Sana sana ni kwa ajili ya mawasiriano na watu mbali mbali. Kwa ajili ya kuwasiliana kwa njia ya sauti, kuwasiliana kwa njia ya message, kuwasiliana kwa njia ya mitandao ya kijamii. Sana sana pia ni kuingia kwenye mitandao, kuingia kupata emails na vitu vingine vingine. Huwa natumia hivo kwa njia ya mitandao.

Mara nyingi sigawanyi takazangu kwa sababu taka zangu nyingi hizi za nyumbani zinakua tuni ya ina ya uchafu wa mbaki ya vyakula vyakula, makaratasi, machupa ya maji Kwa sisi sigawanyi waga nazweka tu kwenye kifungashoki moja ambacho kinatunza uchafu na ukijia anenda kutupa.

Binafisi napenda chai, napenda chai kuliko kahawa kahawa toka ninakua sijakuwa mnyuaji sana wa kahawa Lakini chai, ndo kinyuaji ambapo nimekua, nimekuta nyumbani wanakunywa kwa hiyo chai ndo kinyuaji ambapo tunakunywa zaidi na napenda chai sana, napenda chai sana, chai ni tamu chai ni nzuri, pia najisikia vizuri nikinyua.

Data yangu mi naifazi kwenye kompyuta, kwenye laptop yangu, naifazi kwenye flash, naifazi pia kwenye email na kwenye simu hizo ndio sehemu ambazo naifazi data yangu, ikitokea simu ikiharibika zinakuwepo kwenye flash, ikitokia flash imeharibika zinakuwepo kwenye laptop na ikitokea laptop imeharibika zinakuwepo kwenye simu kwa hiyo, ndivo ninavotunzo.

Ya napenda asali sana, napenda asali sana sasa kwenye kunywea chai, kwenye chai naeka asali lakini napenda asali pia Naeza nikachangaya na mayai ya kienyeji nikanywa, napenda asali, kwanza asali ni tamu, asali pia ni nzuri, kwenye afya kuinywa, maana ni tamu na napenda asali, asali ni nzuri.

Uzoefu wa kazi ambao nimejifunza zaidi ni kwa kadli ninavyoweza kufanya kazi Nimeweza kugundua kwamba naongezeka kiuwezo, naongezeka kimaadiri, kimausiano lakini pia nimejifunza kuwa mtulivu katika kazi.

Tunawasiliana vizuri na wafanyakazi wangu kwa njia ana kwa ana tukiwa ofisini lakini tusipo kuwa ofisini tunawasiliana kwa njia ya mawasiliano Kwa maana simu kwa tunawasiliana vizuri tunatumia lugha nzuri kuwasiliana nao sio lugha ngumu kushirikiana nao kuwasikiliza nawasiliana nao vizuri.

Mimi kinacho nipa motisha kazi ni ile kukamilisha kazi lakini pia kinachoongeza motisha ni kana kama kuna hela inaongezeka kwamba Ukisha kamilisha hii kazi kuna kuna kuna kuna hela ya ziada inaongezeka kama bonus kwa hiyo inanipa motisha zaidi lakini pia ushirikiano inanipa motisha zaidi na kuhagikisha kwa mba ni nasaminiwa na nipa motisha zaidi.

Nje ya nyumbani napenda kula kwenye mikahawa, napenda kula kwenye mikahawa ambayo sio ya mtaani, mikahawa ambayo ni mizuri, mikahawa ambayo ina usafi, mikahawa ambayo inapika chakula kizuri, ni chakula ambacho kinaeleweka na ni chakula ambacho, kime, ni kizuri kinapikwa na wapishi wazuri na kina virutubisho vyote, hivo ndio ni sehemu napenda kula nje nyumbani.

Sifa ya kwanza muhimu kwa kiongozi mzuri ni kuhakikisha anazalisha wengine viongozi wengine wazuri kama yeye ama zaidi yake. Kwa kiongozi mzuri ni ule aneirisisha na kufundisha wengine, ni ule anayehakikisha na wengine wanakuwa lakini ni ule ambaye ana moyo wa huruma au kuhurumia wengine lakini yule ambaye anahakikisha mahitaji ya watu anaoongoza yamekamerika hata kabla ya kwake mwenyewe.

Nachaji kifaa changu mara moja kwa siku. Kwa mara nyingi nachaji kifaa changu mara moja usiku, hasa hii simu yangu naichaji usiku nikilala, naiweka chaji, na nikiamuka inakuwa meshajaa naendelea kuitumia. Nachaji mara moja kifaa changu kwa siku. Mara moja na kina uwezo kwa kuwa betri yake ina uwezo wa kukaa na chaji mda mrefu.

Napenda kuenda madukani wikendi, wikendi ambao ndio muda ambao na napata nafasi zaidi ya kuenda madukani na ndo napenda kununua vitu vyangu vyote kama ni mchele, kama ni matunda, kama ni mboga vyote nanunua navieka kwenye fridge kwa hivyo napenda zaidi kufanya hivyo kwa sababu wikendi ndio kuna kuwa kuna nafasi kubwa ya kuenda kununua hivyo vitu na kuleta nyumbani.

Apana kwenye maisha yangu sijawahi kusafiri na ndege, jabo ninatamani sana na subiri, nikikaa vizuri, kiuchumi, nikieza kupata fedha na natamani pia nisafiri kwa ndege kwa sababu itakuwa ni kitu kipya itakuwa ni ni uzuefu mpya ambao sijawahi kuupata kwenye maisha yangu, natamani siku moja nisafiri kwa ndege.

Mii natoa sadaka, natoa michango pia. Kwa hivyo ni vyote na natoa. Natoa sadaka vizuri. Kila nikienda kanisani au nikikutana na mtu ambaye ni muhitaji natoa sadaka lakini nina michango ambayo natakiwa nitoe kwenye jamii kanisani natoa. Kwa hivyo chochote ambacho ni kinahusu sadaka na michango kusema ukweli. Napenda kutoa sana. Kwa sababu naamini mwenyezi mungu ananibariki zaidi nikifanya hivyo.

Napokuwa naanza kazi, kama ni kazi mpya kabisa sijai kuifanya, kidogo nakuwa najisikia kidogo kama hofu kidogo, lakini kadri hapo ninapoenda, naendelea kuimarika na kuizoea kazi, naendelea kufanya vizuri zaidi. Kwa hivyo mwanzo kunakua kuna hofu kidogo, lakini kadri muda unavyozidi kuenda, kadri unavyoielewa kazi, unajiamini na naendelea.

Kumbukumbu nzuri, nilionao kutokea utotoni, nakumbuka marafiki zangu, na kumbuka zamani tulikuwa tuna furaha, tunacheza kwa pamoja, tunacheza mipira, yaani ilikuwa ni raha, tulikuwa wengi, sasa hivi watu wamekuakua kila mmoja na majukumu yake wapo mbali mbali,, na kumbuka kipindi chetu tulikua tunacheza pamoja, tunacheza mpira, kwa mbolela, marafiki, ilikuwa nzuri.

Mandhari nzuri nimewahi kuiona ni mandhari ya mjini ambayo inakuwa ni mandhari ya nyumba nzuri, magorofa, nyumba zimejengwa vizuri, kuna bustani nzuri, kuna barabara nzuri, nyumba ziko vizuri, mpangilio kila kitu yaani mandhari mazuri zaidi ambayo nimewahi kuyaona.

Zamani ndio nikona penda kusikiliza radio lakini kwa sasa sisikiliza radio kwa sababu sikuizi teknolojia imeongezeke na kukuwa zaidi Kwa badala ya radio sahizi kuna tv moja kwa moja kwa noja tu nangalia zaidi tv kuliko radio kwa sipe ni zamani tuko tunasikiliza lakini kwa sasa hapana.

Natumia muda wangu ambao ni wa ziada kwa ajili ya kujifunza vitu vipya, kujifunza vitu vipya ambavyo naeza nikajifunza kwa kusoma vitabu Pia nautumia kupumzika nautumia kupiga stories muda mwingine na ndugu kama niko nyumbani na mke wangu, familia.

Ya, nikuwa napenda kucheza mchezo wa draft, sana sana huwa ni draft kuliko bao draft huwa ni mchezo ambao naupenda kwa sababu ni mchezo ambao unashukulisha akili ni mchezo ambao unakufanya ufikiri zaidi mbinu na namna ambavyo utacheza ili uweze kushindana na mpinzani wako vizuri kwa hiyo draft kuliko bao.

Mimi napendelea chakula chenye ladha nzuri, ladha tamu ladha nzuri, ladha tamu, lakini ambacho ni kila nasikia ladha tamu Sio uchungu wala kisizidi chumvi, yani kisiwe na ladha zingine zingine ladha nzuri, ladha tamu, ambao nikitafuna inanivutia na kunifuraishi.

Mkate na upenda ni mkate ya kuoka Kuna mkate mmoja unaitwa super loaf Mkate wa super loaf ni mtamu sana ni kwa na upenda sana ni kila sihitaji hata chai wala chochote Kwa sababu tiyari ni mkate mtamu Sometime hata blue band huwekili Mkate unakua ni mtamu sana kwa na upenda.

Yaa naeza kuishi siku moja bila teknolojia, tena ni vizuri tuna wala hamna shida yoyote kwa sababu sio kazi zangu zote zinategemea ya teknolojia Kwa hio kuna wakati naeza nikakaa nje ya teknolojia na nikafanya kazi zingine kwa hali ya kawaida nikafanya nikamaliza na naweza nikaishi hataa siku 3 au 4 Samtame naeza siku 3 au 4 vila teknolojia.

Kikweli baada ya siku ndefu nikifika nyumbani napenda nipumzike bila kelele yoyote. Sana sana nikisha maliza kupata chakula ni kaoga, nikimaliza kuoga naingia kwenye kulala. Na nikilala sitaki usumbufu napenda nilale mpaka asubuhi. Kwa maana baada siku ndefu ni siku ambayo kumbe choka na unaitaji utuifu na maranyinguwa nikilara na ala moja kwa mbuka.

Hmm, napenda kwenda sinema angalau mara moja au mara mbili kwa mwaka na sana sana huwanga naenda mwisho wa mwaka kipindi cha sikukuu disemba ndo kipindi ambacho naweza nikaenda sinema lakini ikitokea nikaenda, kabla ya hicho kipindi basi naenda weekend, jumapili, ni siku ambayo nzuri naweza nikaenda kuangalia sinema.

Napendelea shati, mara nyingi nikuwa naenda kazini ofisini napendelea shati zaidi kuliko t-shati T-shati labda, naweza nikavaa maramoja kwa wiki, ijumaa lakini napendelea zaidi shati. Shati maana zinakuwa ni nzuri na t-shati pia lakini t-shati sio kwa ajili ya ofisini, ni kwa ajili ya nyumbani ama sehemu ambazo sio zakiofisi zaidi.

Kazi ya ushirikiano na wengine manake nafanya kile tulicho kubaliana Nafanya kile ambayo tunatakotu kifanye Lakini nafanya tukiwa kwa ushirikiano mkubwa Siwezi fanya jambo ambalo ni ya kazi ya ushirikiano nikafanya pekeangu Nafanya kwa kushirikiana Kwa makubaliano na kwa maelewano mazuri Kwa hiyo napenda kila kitu kifanyike kulingana na tulivyo kubaliana.